Je unaishi mahali ulikozaliwa. Ukweli ni kwamba, kwa sasa siishi tena mahali nilipo zaliwa. Ya fuatayo ni maelezo ya safari yangu kutoka nyumbani nilipo zaliwa. Ukweli ni kwamba, kwa sasa siishi tena maali ulipo zariwa. Ingawa hapo ndipo penye kumbu kumbu zangu nyingi sana za utotoni na mwanzo wa maisha yangu. Mazingira yalibadilika na kunilazimu nifanye maamuzi mapya. Ni takribani miaka miwili sasa imepita. Tangu niondoke kwenye eneo lile ni lilo zaliwa kwa sababu kubwa ilio nipelekea mimi kuhama, si kwa sababu nilitaka tu kutafuta mazingira mapya bali ni kutokana na mabadiliko makubwa ya liyotokea katika miwia yetu. Wazazi wangu ambao walikuwa nguzo ya makazi yetu kule, kule nilipozaliwa. Walistafu kazi, kazi zao serikalini kama unaujua maisha ya utumishi wa uma ya napofika kikomo mara nyingi wahusika huamua kurudi kwenye misingi yao au kutafuta sehemu tulivu zaidi kwa ajili ya mapumziko ya uzeeni. Hivyo, baada ya wazazi wangu kumaliza muda wao, wautumishi wao, na kuamua kuhamia sehemu nyingine. Mimi pia, niliona, nivyema na ni nzuri zaidi, nifuate mkondo huo huo. Nitafute upande mwingine wakuanzisha maisha yangu mapya nje ya kivuli cha mahali nilipo kulia. Imekua ni safari ya kujifunza vitu vipya, kuzoea mazingira tofauti na kudigimea zaidi. Huku nikitambua kuwa, nyumbani ni pale ambapo, familia na amani yangu vipo. Hata kama si mahali, pakuzaliwa. Kama unavojua maisha yana badilika, niliamua kuondoka pale nilipo zaliwa baada ya wazazi wangu kustafu kazi zao serikalini na kuhamia mji mwingine wa mbali. Hata hivo muda mwingine nikikaa na kumbukaga zile kumbukumbu kumbukumbu nzuri ambazo nimeziacha na wakati mzuri ambao nimeuwacha kule mahali niliko zaliwa. Inanikumbusha mbali sana na wakumbuka pale nilipo zaliwa.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Siku za mvua ni siku za kipekee sana katika maisha yangu. Kila mara mvua inaponyesha, hali ya hewa hubadilika, mazingira hubadilika, na hata hisia za moyoni hubadilika pia. Mvua inaniletia tulivu fulani, lakini pia inaniletia changamoto changamoto katika shughuli zangu za kila siku. Kwanza kabisa, ninapofikiria kuhusu siku ya mvua kubwa. Jambo la kwanza ninalofanya ni kubadisha mpango wangu. Kuna siku ambazo nilikuwa nimepanga, labda kutoka nje, kwenda kazini, au kwenda sokoni, au kukutana na ndugu jamaa na marafiki. Lakini mvua inaponyesha kwa nguvu hunilazimu kusitisha au kubadilisha mpango au mipango yangu badala ya kutoka nje, mara nyingi nakaa ndani ya nyumba nikitafuta shughuli mbadala za kufanya. Kama kazi mbalimbali za mtandaoni, wakati wa mvua napenda sana kukaa ndani ya nyumba, nikiwa salama. Huwa napenda kukaa karibu na dirisha au mlangoni nikitazama matone ya mvua yanapodondoka chini. Kuna wakati mwingine, nikiwa nimekaa kimya, nikisikiliza sauti ya mvua ikigonga kwenye paa la nyumba au kwenye ardhi na majani ya miti. Sauti hii hunipa hisia ya amani na kunifanya nijisikie mtulivu sana. Kwa upande wa shughuli za kila siku unifanya nipende zaidi kufanya mambo ya ndani. Wakati mwingine napenda kusoma vitabu na makala mbalimbali.